Ndio mimi nimewahi kutembelea ziwa na pia nimewahi kutembelea mto. Nimewahi kutembelea kwenye ziwa Victoria, ziwa Magadi, ziwa Bogoria. Kwa sana sana nikiwa kwenye shule nilikuwa nakuja na wenzangu na walimu. Tunakuja tunatembea. Yaani shule ilikuwa inatenga siku fulani au fulani. Wazazi wanaambiwa watoto wataenda kutembea kwenye ziwa na siku mzima unajua kuhusu mambo mengi kwenye ziwa. Na pia kwenye mto, nimewahi kutembea kwenye mto. Kuna mto pale karibu na nyumbani kwa kina mama yangu Mara mingi huwa mimi ninapenda sana kuenda kuangalia namna maji inavyokwenda na umuhimu wa kutunza mazingira yetu.

Ndiyo mimi ninapenda sana kuangalia nyota pale usiku hasa kukiwa yaani mbingu ikiwa ni rangi ya samawati alafu nyota ziko zinameta meta na ni rahisi sana kuziangalia. Ninapenda sana kwa sababu nakumbuka katika somo la geografia tulifunzwa aina nyingi za nyota kuna zile ziko kwenye karibu na mwezi na yaani ukikaa hivi ukiziangalia unaweza kutambua ile ni nyota aina gani na kazi yake ni ipi Maramingi huo inanipa kumbu kumbu nikiwa pale shuleni inanikumbusha vitu ambavyo nilivisoma na ninaweza kuipa taswira kamili nikiziona kwa macho yangu.

La, mimi sipendi kuzungumza kikuhusu siasa kwa sababu mimi huwa ninaona kwanza huwa ninaona siasa kwamba ni chafu, hasa hapa Kenya, siasa si jambo nzuri, watu huwa wanapenda kutukanana, kurushiana maneno, na huwa ni jambo ambalo halinifurahishi kabisa. Hakuna ile siasa yenye imekomaa kiakili. Hakuna watu watu hawauzi sera. Watu wanapimana nani anaweza kumtusi mwingine kuliko mwenzaake. Na mimi huwa mara mingi sipendi hayo. Ndo maana mimi huwa najiepusha sana na chochote ambacho kinachohusu siasa. Huwa sipendi kukiongelea kabisa. Nafadhalisha nifanye mambo mengine ambayo yananufaisha jamii.

Mimi huwa nina karibisha mabadiliko kazini kwa sababu kila wakati kukiwa na mabadiliko ni mzuri. Ni vizuri kuwa mtu wa kukubali mabadiliko. Mwanzo kabisa unafanya utafiti ni nini imebadilishwa pale kazini, umuhimu wake, itachukua mda mgani na ni manufaa gani iko nayo. Na mara mingi huwa naona mabadiliko si mabaya watu hawawezi kuwa wameeka mabadiliko ili wakudhulumu au vipi. Yani huwa ikona sababu na siku zote inakuanga kwa manufaa ya kampuni na mimi nakaribisha sana mabadiliko pale kazini.

Ndio mimi ninapenda sana hadithi za ajabu, yaani huwa inafanya, nina nafanya fikiria sana, yani kuwa kuna mtu amefikiria kuandika hadithi kama hiyo, ni nini ilikuwa inaendelea kwenye akili yake, hadia akafikiria kuandika hadithi kama hiyo, na nini mtu aneweza kujifunza kuhusu hadithi hizo. Na yani inaleta picha nzuri na ndio maana mimi huwa napenda hadithi za ajabu niza kushhtua kweli saa zingine lakini ninaona kweli ni mzuri sana inafanya mtu anafikiria mbali.

Siwezi sema kwamba siwezi kosa kuishi ila kuna mambo kadha kwa kadha ya kiteknolojia ambayo ni naipenda sana. Mwanzo kabisa simu ya rununu ya mkono ina umuhimu sana kwa sababu inavirahisisha mawasiliano baina ya watu, familia, pale nyumbani, kazini na kwenye mabiashara. Pili kompyta, yaani kompyuta ni kitu la maana sana, waeza kueka data yako, kufanya kazi pale na imerahisisha kazi kabisa Alafu pia kuna aina tofauti ya AI inatumika kwa kurahisisha maisha ya binadamu, naeza sema hivyo na pia pale hospitalini, yaani teknolojia ni muhimu sana kwa sababu imerahisisha sana ufanyikazi wana daktari pale hospitalini, kuzalisha wa mama, kuangalia vitu vingi sana. So mimi ninanleza sema teknolojia kina maana na kina uzuri wake ni vizuri ikiwa kwenye dunia.

Ndiyo, mimi ninapenda sana kupiga picha, nikona picha mingi sana kwenye simu yangu, nikona kamera kidogo. Yaani, ninzuri sana kwa kumbu kumbu. Ninaeza kaa hivi, nikiangalia picha. Nilipiga huenda kama miaka tisa iliyopita, kumi iliyopita, na ninaweza kukumbuka nini, nilikuwa na nafanya haswa, nilikuwa na nani. Inaleta mafikira, yaani, ya kitambo sana. Na huwa picha ni nzuri kwa sababu wakati unasonga na siwezi rudi nyuma. Picha ndiyo kitu ambacho kinaweza kuni kumbusha pale zama za kale. Na ndo maana huwa ninapenda sana kupiga picha na nitazidi kuendele kupiga picha. Yaani haijalishi ni nini naeza piga picha miti, naeza piga picha nyumba, chochote kile. Huwa ina nikumusha mambo mengi sana.

Mimi kwa kusema kweli sipendi chakula iko na mafuta kabisa kabisa kabisha Yani naafadhalisha kwamba chakula kisiwe na mafuta kwa sababu Yani huwa ninaona yako na madhara sana kwenye mwili Inaleta magonjwa kama ya kisukari, magonjwa ya roho inafanya mtu wa ananenepa na sasa zingine, sivizuri. Ndo maana mimi huwa ninaafadhalisha iwe chakula yenye hakina mafuta kabisa, kabisa, kabisa. Au kama ni kutumia mafuta iwe mafta ya zambarau, olive oil, au ya parachichi. Yani iwe mafuta ile nzuri kwenye mwili ya binadamu.

Mimi kitu ambayo kinachonipa motisha kazini ni mwanzo kabisa pale ambapo kazi yangu inatambulika. Yaani nikifanya kazi yangu sawa sawa bila tashwishi yoyote. Kila mtu amefurahia kazi yangu pale kazini. Yaani hiyo inanipa motisha sana ya kujikaza pale kazini. Pili napenda sana kazi yangu ikitambulika nipandishwe cheo. Yaani hii inanipea motisha sana kwamba chochote kile ninachofanya haiendi bure Yaani kuna mtu ameona uzuri wa kazi yenye ninafanya na ninaongeza thamani kwenye kampuni Naeza sema pia kwamba ile umoja ya pale kazi inanipea motisha sana Kwa sababu naamini sana kwamba mtu hawezi fanya kazi pekee yake ni vizuri mkifanya kazi kwa ushirikiana baina ya wewe na wafanyikazi wenzako Hili kurahisisha kazi, ili kuleta mawazo pamoja na kujihamasisha pia pali kazini Naona ni jambo bora sana.

Naeza sema kama simu yangu ya mkono huwa mimi inaichaji mara moja tu kwa siku kwa sababu ni kizuri sana yaani kinaweka moto kwa muda mrefu. Na saa zingine hata inaeza chukua siku mbili inategemea na matumizi yangu ya simu yangu. Kama ni kompyuta yangu mimi huwa naichaji mara kama mbili au tatu kwa sababu huwa ninaitumia sana. Yaani inategemea tu na matumizi yangu. Lakini huwa ni si mara mingi sana Yani ninashukuru kwamba ni vifaa vizuri Navinaweza kuweka moto kwa muda mrefu na naweza kufanya kazi yangu kwa ustaarabu bila tashwishi yoyote.

Mimi napenda sana sanaa ya fasihi, nilianza kupenda sanaa hii nikiwa pale shuleni kidato cha pili Nilikipenda sana ya haikujalisha kwamba kama ni tamthilia, kama ni riwaya, kama ni hadithi fupi fupi Yani nilizipenda sana nikiwa pale shuleni Nilikuwa nikizisoma vitabu vile ambavyo vina himizo kusoma pale shuleni Nilikuwa na vipenda sana na ndiyo maana hadi wa sasa ninapenda sanaa ya fasihi na ningependa siku moja niwe moja wa wale ambao wanaandika hizi vitabu ili inufaishe jamii na bali na hayo iwasaidie watu kuwaelewa vitu tofauti tofauti.

Mimi napenda kuvaa nguo zenye ziko na heshima, nguo ndefu, nguo ambayo inanisitiri, mimi kama msichana, sipendi nguo ambayo inaonyesha mwili yangu, napenda nafadhalisha mwili nguo ambayo imenistiri, inanipa stara kwa kila sehemu, mwanzo kutoka kwenye kichwa changu, napenda kuvaa hijab, pili, chini, napenda naafadhalisha nivae buibui, sababu inanipa stara vizuri ambayo inaambatana na dini yangu ya Kiislamu. Na ndio maana mimi mara mingi huwa ninapenda kuvaa nguo ndefu na nguo zenye stara. Na nguo zisizo yaani zisizofanya watu wani, macho ya watu iwe kwangu. Naafadhalisha nguo ambayo haivutii yaani nafurahia tu nguo ikiwa yenye stara.

Inategemea mimi napenda mikutano ya kijamii au ya pale nyumbani, yaani pale kazini pia ninapenda mikutano ya aina hio. Sababu kila mikutano yaani iko na manufaa yake kama ni pale kazini ni kwa kusaidia kazi isonge mbele ili sisi sote tufurahie na turidhike. Kama ni pale kwenye jamii, huenda niko na jambo fulani linatatiza jamii ya sehemu nakoishi na ni vizuri watu wakikutana na kusaidiana kimawazo. Kama ni pale nyumbani ni mambo ya nyumbani, kama ni kuchanga, kama ni kufanya mikutano kwa ajili ya kukutana kama familia, yote ni mikutano nzuri na mimi huwa napenda zote kwa sababu mara mingi watu huwa wanakutana, kubadilisha mawazo na kusaidiana.

Mimi huwa nafanya utafiti sana, napenda kusoma, napenda kuuliza maswali, napenda kujihamasisha katika kitu chochote ambacho ninajua kitakuwa na manufaa katika maisha yangu. Ili niweze kuwa na, yani nikuwe na stadi na niongeze uzalishaji wangu. Niwe na sera mingi, niwe na, niwe nakuwa najua mambo mengi kuhusu jambo fulani. Huwa ninahisi kwamba ni vizuri kufanya utafiti kuongeza kama ni kusoma riwaya kama ni kuona kwenye televisheni kutumia teknolojia kufanya utafiti ili kujihamasisha na kujiboresha kiakili mimi hivi ndio huwa nafanya au kuenda kuketi chini na mtu ambayo ni shupavu katika jambo fulani na ili niwezi kupata kujifunza kutoka kwake hivi ndio naona ni vizuri sana kujizalisha.

Rafiki yangu wakaribu zaidi anaitwa Yasmin Mwanaidi Ali nakumbuka tulikutana nikiwa shuleni, kidato cha kwanza yeye alikuwa kidato cha nne. Na tulikutana kwenye bweni moja ya njano na hivyo ndio tulivyo kutana. Na tangu hiyo siku tuliweza kuelewana kwa kiakili, kimawazo na nikampenda tangu hiyo siku. Mara mingi huwa sisi tunapenda kutembeleana anakuja kwetu ninaenda kwao, Napenda kutembelea familia yake ama huatunaenda kukunywa chai Tunaenda kuzuru sehemu fulani ndo maana mimi napenda kukaa na yeye ni mtu ana roho nzuri kabisa ana roho nyepesi Ukiwa natatizo lolote anaweza akakusaidia kimawazo Yaani ukitaka kumshauri ni rahisi sana hawezi hatoi siri ama hakuchekei na ni rahisi sana kuongea nae na wakati wote nikitaka kumpigia simu yani anapokea hana, Matharao, hii ndo inamfanya mimi nampenda sana rafiki yangu.

Sera ambayo mimi huwa ninaona ni muhimu sana pale kazini ni sera ya utendakaji, hasa kwa wateja na watu jumla. Ni vizuri sana kujua ni nani tunawafanyia kazi na wanafaa warithishwe na pia kukiwa natashwishi yoyote ya kazi inafaa iwe na mpangilio ya namna malalamiko hayo yatakavyo hudhuriwa. Sera ingine ni afya na utendakaji pale kazini. Lazima kampuni iwe mstari wa mbele kuhimiza kwamba wafanyikazi wao, lazima wawe na afya nzuri. Na ili hii ifanyike lazima wakuwe wamepeana. Na mtu akiwa mgonjwa, lazima waende nyumbani ama lazima waende hospitalini. Na pia kuwa nasaidika katika mtu kuenda hospitali Sera nyingine mimi ambaye naona ni maana kabisa ni waminifu na kutilia maadili pale kazini Naona ni muhimu sana kwa sababu bila kuaminiana kazi inakuwa ngumu sana na mambo yanaeza kusimama Sera nyingine ambayo mii naona ni muhimu sana ni ushirikiano pale kazi ini. Hii ni muhimu sana kwa sababu kila ofisi lazima ikuwe na ushirikiano. Bila ushirikiano, kazi haita songa mbele. Yaani watu lazima wabadilishe mawazo watu wasaidiane ili kazi isonge mbele wanasema Huwa wanasema umoja ni nguvu, utengano ni uthaifu. Ndo maana mimi huwa naamini kwamba Hii ni sera muhimu sana.

Huwa ninaenda mahali pa ibada kila juma sababu sisi kwa dini yetu wanawake inapendeza kuwa mwanamke akiswali pale nyumbani Lakini siku ya ijumaa imekubalika wanawake, wanaeza kuenda msikitini, kuenda kufanya maswala na kumwomba mwenyezi mungu na kusikia mawaidha pale msikitini na kujumuika na wanawake wenzetu ili kujifunza mambo mbili au mambo matatu.

Mimi kwa mwanzo kabisa huwa nimejitolea kwamba kila siku ya jumamosi wakati jamii yangu inapokutana Nimejitolea kwamba kama ni wanahitaji mtu wa kupika, kama wanahitaji mtu wa kufagia, kama wanahitaji mtu wa kutoa mawaidha nakuwa nimejitolea mimi mwenyewe na huwa ninapenda kufanya hivi sababu napenda jamii yangu sana na nahisi kwamba ni vizuri kujitolea kwa sababu jamii inahitaji kila mtu ajitahidi, inahitaji kila mtu tusimame pamoja na ili tusonge mbele.

Mimi huwa maramingi na oga marambili kwa siku, maasubui nikiamka mwanzo kabisa. Lazma ni oge ndo mwili yangu iwe fresh na niweze kufanya vitu vyangu akili yangu ikiwa sambamba. Pia pale jioni ni napotoka kwenye shughuli zangu hapa na kule. Au nikitoka kazini na ona nivyema sana ni oge, ili nipunguze makali ya uchovu, na pia nitoe uchafu mwilini kwa sababu nimezunguka mchana mzima, jua imenipiga, vumbi, yani mambo ni mengi, na ndio maana huwa mimi nafadhalisha sana kabla sijelala. Ni vyema sana ni oge akili yangu itulie iwe ime furahia pia.

Nimeweza kupanda miti mara mingi, pale nyumbani, siku yenye serikali imetenga siku ya mazingira. Pia huwa ninaji hamasisha katika shughuli za kupanda miti. Mbali na hayo, mimi sipendi kutupa takataka ovyo ovyo. Sababu nina amini kwamba kulinda mazingira inaanza na mimi binasi kabla ya mtu mwingine kuniambia Pia na siharibu maji kiholela holela Yaani najaribu kutunza mazingira kwa namna niwezavyo.

Ndiyo mimi ninapenda kucheza ngoma na nilipenda sana kucheza ngoma nikiwa pale shuleni na hadi wa leo nilianza zama za kale na bado mimi huwa ninacheza ngoma hadi sasa hivi. Lakini siku hizi si sana kwa sababu shughuli zimekua mingi maisha imekua yani ina mambo mengi Wakati nina popata tu nafasi sana sana siku ya jumamosi ndiyo mimi huwa napata fursa ya kucheza ngoma.

La, mimi sipendi kuwa mka na jua, na yaani huwa inanifanya niko na uchovu sana, nikia mka na jua, mimi nafadhalisha niamke kabla jua haije tokea na nafadhalisha kulala mapema kwa sababu nikila la mapema naweza kuamka asubui. Naweza kusema kwamba mimi ni mtu naafadhalisha kuamka mapema asubui ili nifanya kazi yangu mapema wakati hamna kelele kumetulia na naona huwa nijambo nzuri sana.

Mwanzo kabisa mimi napenda kutumia mda na familia yangu. Mwanzo ni pale nyumbani napenda kukaa nao kwenye sebuleni. Mbali na hayo tunapenda kuzuru sehemu tofauti tofauti na familia. Mbali na hayo napenda kutumia muda wangu na familia kujuana vizuri kutatua shida ambazo tukonazo pale nyumbani. Kuongea nawao na pia kucheza nao michezo pale nyumbani ili kujuana vizuri na kuelewana vizuri. Naona ni mzuri sana sababu familia ni kitu la maana sana. Au kuenda kwenye harusi, kuenda kwenye kwa mikutano ya familia pamoja ili tujiboreshe kama familia.

Hii ni jambo nzuri sana nathani ni vyema sana kuwa na tathmini za kazi kwa sababu huwa inanifanya mimi najiamini zaidi na inanitia pia motisha kwa sababu ninajua ni wapi nimekuza. Alafu pia inafanya nitie bidii na kujiboresha kwenye kazi na kutia motisha na kuweza kufanya utafiti zaidi ya pale ambapo siyuko vizuri pale kazini. Mimi naamini ni jambo nzuri sana.

Pale kazini mimi nadhani mafunzo ambayo yamenisaidia sana ni ushirikiano pale kazini huweza kuwa mtu wa kuaminika. Nadhani hii inanipa motisha sana kwamba ni vizuri kuwa kazi yoyote lazima uwe mtu ambaye unaaminika na pia kazi lazima ifanywe kwa ushirikiano baina ya wewe na wenzako. Ni muhimu kwa sababu huwezifanya kazi pekee yako ni vizuri ukiwa na wenzako wanakusaidia Ndio maana mimi ninaamini ni jambo la maana sana.

Mwanzo kabisa ili niweze kupata muda wa kukamilisha kazi yangu katika wakati huwa ninaorodhesha kazi yangu chini kwenye pointi. Kisha navipa kipaumbele zile ambavyo ni muhimu zaidi ama zile kazi ambazo ni ngumu kuliko zingine. Alafu pia mimi huwa nimefanya utafiti kabla ya kufanya kazi hii. Yani naziweka pamoja ili nikifanya ni inakuwa rahisi Naona hii ni muhimu sana ili niweze kukamilisha kazi yangu kwa wakati kama nahitaji kupata usaidizi kutoka kwa mtu huwa ninafanya pale pembeni kabla ya kuja kuketi chini na kufanya kazi yangu kwa wakati.

Mimi ninapenda sana kufanya utafiti kwa sababu huwa inaniongezea maarifa na kunifanya nijue mambo mkatha wa wakatha na huwa inaniridhisha kwa sababu ninapenda kuwa na ujuzi wa aina fulani na kuwa mtaaluma kwa jambo ambalo nimetia ustadi. Ndo maana napenda sana kusoma kufanya utafiti kuuliza ili niweze kuwa na ujuzi zaidi au niweze kupata maarifa katika jambo lolote.

Ndiyo mimi ninapenda sana kukimbia, nilianza kukimbia, nilipokuwa shuleni. Na hadi wa leo mimi huwa ninapenda kukimbia. Nafanya kama mazoezi ya ziada, ili kunasua misuli na kueka mwili yangu iwe sawasawa. Napenda sana kukimbia ukiwa subuhi, kukiwa na ufuke na au pale jioni kabisa baada ya kutoka kazi. Napenda kukimbia kama kwa sekunde, kwa dakika kama 30 au masaa moja. Napenda sana kukimbia yaani inanifanya akili yangu inatulia nawacha kuwa na mawazo na pia inasaidia mwili yangu kuifanya iwe sawa kabisa.

Ndio ninapenda sana kulima bustani na pale nyumbani hiyo ni habari ya shughuli ambazo mimi huwa nafurahia sana kwa sababu naamini kwamba mtu ni lazima ufanye hii kwa sababu unaeza kupanda vitu vidogo vidogo kama kitunguu kama nyanya kama biringanya kama pilipili hoho vitu tofauti kama dania pale pembeni na naona ni muhimu sana Kila wakati ukitaka kupika inakua rahisi kufikia mimea zile ili inakusaidia kwa kupika.

Sio sana sipendi kupigia chombo cha muziki kwa sababu sina ufasaha au sina ustadi katika kupigia chombo cha muziki. Sikuwaipata fursa ya kujifunza na ndio maana sina ufasaha sana. Lakini siku moja nitajifunza kisha nitapata fursa ya kupiga chombo cha muziki.

Mimi ninaishi katika nyumba ya ghorofa mbili, ina ni jengo jipya, ni la rangi nyeupe, na mazingira ni mandhari nzuri sana, kila mahali ni kijanikibichi, na kila mahali kunapendeza ni sehemu nzuri sana, kumetulia hakuna watu wengi. Niliweza kuhamia hapa mwezi wa septemba mwaka wa 2025 na napenda semu hii sana kwa sababu kumetulia hamna watu wengi, mandhari ni nzuri, kuna mto sio mbali, kuna mikahawa haiko mbali, soko haiko mbali, yaani ni mahali kumetulia sana. Na hisi kuna usalama, iko sawa, sijawahi pata tashwishi yoyote, hakuna ukora na naishi karibu na ofisi ya polisi.

Mimi nashiriki katika kazi ya kutafutia watu kazi wanawake kwa wanaume na niliingia kwenye kazi hii mwaka wa elfu mbili ya ishirini na moja. Nilipata fursa ya kuenda nchi ya Qatar na nilivyo rudi Kenya nikapata wazo kwamba watu wengi humu Kenya wako na tatizo ya ajira na nikaona ni vyema mimi pia nifungue kampuni yangu ili niwasaidie watu kutafuta ajira na hivyo ndo nilivyo anza. Nimefurahia sana kwa sababu nimeweza kutafutia watu wengi sana ajira na wameweza kujikimu kimaisha na kujiendeleza na kujitoa kwenye lingo la umaskini na wakaweza kunasua familia zao na wakaweza kusonga mbele. Changamoto kubwa ni hatupati kusaidia sana na serikali nahisi kwamba serikali imetutenga na kuna ufisadi sana kwenye hii kazi ya mwemi inafanya, inafanya kila kitu inakua ngumu, yani kila sehemu unapoenda, yani kuna ufisadi sana kwenye hii kazi. Ningeweza kubadilisha namna vitu vinavyo fanywa, kuchukua cheti cha kazi inachukua muda sana na pia ningeweza kupunguza ufisadi kwa sababu yani nahisi kwamba inaturudisha nyuma sana kama nchi na tungekuwa tumekuwa mbali sana. Na pia ningehisi sana kuambia watu ambayo wanahusika na kuongeza mishahara kwa wafanyikazi wafanye hivyo.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kiarabu mwanzo kabisa kwa sababu ni lugha ambayo tangu nikuwe mtoto nimependa sana lugha hii na yaani nimejaribu kujifunza mara mingi lakini bado mimi sijawaikua shupavu lakini nanuia siku moja itafika nitakuwa shupavu na niweze kuongea lugha hii bila uwoga au kufanya makosa na niweze pia kuweza kuandika lugha ya kiarabu kwa ufasaha.

Ndiyo nimewahi kuona bahari, bahari la hindi humu Kenya na pia nimepata fursa ya kuona bahari la hindi nikiwa Dari salama na pia nikiwa Zanzibar na huwa inavutia sana. Yaani Ukienda pale majini kuna wanyama wa aina nyingi sana ambayo mwenyezi mungu amewaumba na wanavutia macho sana na nikiwa pale bahari ni roho yangu huwa inakuwa imetulia sana na ndiyo maana mimi huwa wakati wote napenda sana kuenda kwenye bahari uvuko wa bahari.

Mimi ninapenda sana rangi ya samawati, nimependa rangi hii kwa sababu huwa inanikumbusha mbingu namna ilivyo inanikumbusha kwamba mwenyezi mungu yani ni mkubwa sana kwa sababu ameumba mbingu na ardhi na pamoja na bahari ina rangi hii ya samawati na inavutia sana. Nikona nguo katha wa katha ambayo mimi ninamiliki kibinafsi ya rangi hii gari yangu ya kwanza ilikuwa ya rangi ya samawati Hua inanifanya nahisi vizuri sana Inanikumusha mambo mengi sana Maramingi huwa naona rangi hii wanafuzi wa shule huwa wana penda kuvaa rangi hii nikiangalia juu mbinguni naona anga ni rangi ya samawati, nikienda pale baharini naona maji ni ya samawati na huwa inanifurahisha sana.

Natumia simu yangu zaidi kwa kutumia mawasiliona, kutuma ujumbe mfupi, kwa marafiki, kwa familia, kwa watu wenye ninafanya nao biashara, na kutuma baruwa pepe, kuingia kwenye mitandao tofautii tofautii kama Instagram, kwenye Twitter, na kwenye TikTok. Na pia huwa ni natumia simu yangu sana kufanya utafiti, kwa sababu iko karibu na mimi sana kufanya utafiti, kujifunza mambo mengi, kwenye mtandao, kufanya kupiga picha, yani inategemea sana.

Mara nyingi wikendi, mimi hua napenda kufanya usafi, haswa siku ya jumamosi asubui, napenda kuenda kuona marafiki zangu. Na mara nyingi sana napenda kuona mpira wa kandanda wa miguu, yaani napenda kushabikia sana timu za nchi ya uingereza. Mara mingi huwa mechi zinaekwa siku ya jumamosi na siku ya jumapili na ndo maana maramingi wikendi huwa ninajipata kwamba ninaona mechi hizi na nazifuatilia sana.

Napenda sana tunda la tikiti maji kwa sababu huwa nitamu sana na huwa ikona maji mingi sana na Yani uki kula inapunguza makali ya kiu, inashibisha na iko na manufaa mingi sana pale mwilini Inaongeza maji kwa mwili, inaongeza manufaa tofauti tofauti, pale kwenye mwili ya binadamu ndio maana mimi huwa naipenda sana tunda la tikiti maji.

Naweza sema kumbukumbu ambayo ninayo kutoka ututoni ni mwaka wa Nakumbuka kulikuwa na mvua kubwa ilinyesha sana Kulikuwa mvua ya elnino, mwaka wa elfu moja, thamanini, elfu moja, tisini, elfu moja, mia tisa, tisini na nane Kulikuwa na mvua kubwa sana ilinyesha huku Kenya ilikuwa inaitwa El Nino na nakumbuka nilikuwa mdogo sana na maybe kama miaka 6 au miaka 7 na nakumbuka nilicheza sana kwenye mvua na kwenye matope na rafiki zangu na hadi waleo huwa nina furaha sana jambo lingine ambayo ninaukumbukumbu kutoka ututoni mwangu niliweza kusimamia harusi kwa mara ya kwanza maisha yangu na nilikuwa naona ni jambo la ajabu sana na hadi wa leo mimi yaani iko kwa akili yangu.

Napenda sana kuna ushirikiano baina ya wafanyikazi na wenye kampuni na kubwa alafu kuna nidhamu ya hali ya juu ambayo naona ni muhimu sana katika shirika yoyote. Pia napenda sana huwa wanatuza mtu na kazi yako yaani ikionekana iko nzuri, wanakuzawadi na pia kuna fursa ya kukua kwenye kazi mbali na hayo kuna namna ya Yaani kuna kuaminiana sana pale kazini.

Naeza sema inategemea na wakati mwingi napenda kukula saa zingine nyumbani au napenda kukula nje. Yani inategemea. Nikiwa na marafiki na afadhalisha kukula nje kwa mikahawa, kwenye hoteli kubwa kubwa, kwenye kando ya bahari. Yani inategemea Yani tukitaka kupiga gumzo Tukitaka kucheka penye sehemu ambayo Haitaki nifanye kazi yoyote Yani kazi yengu tu ni kujirembesha na kufika semu ile nyumbani naona ni vizuri sana kukula nyumbani sababu mimi mwanzo kabisa mimi napenda kupika na napenda sana familia yangu ikifurahia chakula changu na ni bora nikikula na wao ya sababu napata kukaa na wao, napata kucheka na wao, yani naeza sema inategemea, inategemea.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuhifadhi vitu vingi sana. Yani niwe na uwezo wa nikisoma kitu chochote, yani kibaki kwenye akili yangu. Ili ni sisahau aah Ningependa sana kukuwa na uwezo huu. Kwa hio mimi huwa napenda sana kufanya utafiti. Lakini akili ya binadamu, haiwezi kuhifadhi kila kitu. Yani sa zingine unasahau vitu. Lakini ingekua bora sana. Nilikuwa na uwezo wa kuhifadhi vitu kwa zaidi kwenye akili yangu.

Siwezi kuwa nasema ninaweza fahamu majirani wangu vizuri kwa sababu sehemu ambayo ninaishi sasa hivi mimi bado ni mgeni nilihamia huku mwaka uliopita mwezi wa septemba na jengo hili bado ni jengo mpya nilikaa hapa kama miezi minne hakuna jirani ambaye alihamia huku. Hii mwanzo wa huu mwezi wa januari mwaka wa elfu mbili ishirini na sita ndio watu wameweza kuhamia hapa na sijapata fursa nzuri ya kuwajua majirani zangu kwa sababu shuguli zimekua mingi na natumai nita wajua vizuri.

Nawasiliana na wafanyikanzi wenzangu kwenye simu ya rununu, kwenye barua pepe, au kwenye mtandao nikitumia Google Meet, au nikitumia Zoom, au nikitumia Discord, au nikitumia Slack. Ysani inategemea ni nini ama ujumbe upi ninaotaka kutoka kwa ama ni nini hiyo tunataka kujadiliana. Matumizi ni tofauti na kila mtandao iko na namna ya mimi na wao huwa tunawasiliana. Kama ni barua pepe, yaani inategemea ni nini haswa tunataka kuongelea.

Kufanya sala ni muhimu sana katika dini kwa sababu mimi kama muislamu ni muhimu sana kwa sababu huwa wanasema mwenyezi mungu ametuamrisha tu mwabudu na hii ndiyo maana ni muhimu sana kuswali na kumwabudu mwenyezi mungu na kufuata maelezo yake ambayo ametuambia tuyafuate.

La, mimi sivai miwani na naomba sana mwenyezi Mungu asinifanye nivae miwani kwa sababu naichukia sana. Mimi huwa navaa yale ya mapambo tu, lakini yaani ile ya kiutani. Sio ya kuona ama nini ya kujikinga tu kwa jua kama nimevaa nikienda sehemu na marafiki zangu. Lakini ya kuona la hapana siipendi na sitaki kabisa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kufanya utafiti kwenye mtandao na kwa kutumia kompyuta yangu. Kuenda kwenye maktaba kusoma vitabu ambavyo ninapenda kujua kuhusu jambo fulani. Napenda pia kuwasikiza watu ambaye wenye wako na ujuzi au maarifa. Ili niweze kujifunza mambo mapya. Na pia napenda kutazama kwenye televisheni au kwenye filamu ili mimi niwaze kupata fursa ya kujifunza mambo mapya.

Mimi kwanza nachukia sana mtu ambaye ni mtu asiye mwaminifu kwa haijalishi lakini mtu ambaye anapenda uongo na haaminiki mambo yake hayaelewi tabia ile inanichukiza sana kwenye roho yangu kwa sababu unashangaa kwanini mtu asikuwet u mkweli ama aweke sera zake mezani na tuweze kujua ukweli yake. Kuliko like mtu wana anakudanganya anapitia kando na kuambia hii yaani mambo yake hayaeleweki na mambo hayaaminiki kabisa. Yani inanichukiza sana.

Nakunywa maji mara kama nane, hiyo ni glasi kama nane, au vikombe vinane vya maji. Napenda sana kukunywa maji kwa sababu huwa napenda ladha ya maji. Yaani huwa inakata kiu yangu na baada ya mimi kunywa maji nahisi vizuri sana. Na huwa nakunywa maji zaidi wakati kuna jua na kiangazi lakini kukiwa baridi maji inapungua kidogo.

Jinsi ya kujenga mahusiano na wafanyikazi wengine mwanzo kabisa ni kuelewana pale kazini kila mtu ajue kazi yake na kila mtu aheshimu kazi ya mwingine ni vizuri sana kwa sababu bila heshima yani kazi inakosa nidhamu na naona ni vizuri sana ni mheshimu mwenzako na pia akuheshimu ili wakati mko pale pamoja kazi itasonga haraka sana Tatu, naweza kumuelewa vizuri na wale wafanyikazi ambao tuko nao kazi tunashirikiana pamoja tunasaidiana tunakuja na umoja Hakuna mwingine anahisi ako juu ya mwingine yani unasikiza kila mtu kwa usawa na hiyo inakuwa rahisi sana kujenga mahusiano ababu hakuna ubaguzi na hakuna chuki baina ya wafanyikazi wengine.

Napenda sana kutumia zana kama kalenda. Kalenda huwa natumia kupanga kazi yangu ili niwe mwangalifu na nisisahau kitu chochote kisinipite. Napenda zana za utafiti kama Google au Firefox Huwa natumia kwa kufanya utafiti na kutafta mambo kwenye mitandao Pia ninapenda mitandao za kijamii Huwa natumia karibu kila siku kama Twitter, kama Instagram, kama TikTok, kama Facebook Pia natumia zana za kuhifadhi data kama Google Docs, kama Google Drive ama Dropbox au Pipe Drive Alafu kuna pia zile zenye mimi huwa natumia kufanya katika uandishi kati tuseme kama google docs au pdf na kadhalika hizo ndo baadhi ya vitu ambazo mimi huwa natumia.

Mwanza kabisa mimi huwa nina nakili kila kitu katika daftari langu kibinafsi mawazo yangu, yaani kila kitu ambayo naweza taka kufanya kwenye wiki. Alafu kisha baadaye nakuja kusahihisha hiyo kazi yangu na kuja kuandika kwenye zana ya to-do list ambayo yaani iko na mpangilio kidogo. Yaani naweka navipa vipaumbele vile kazi ambavyo vina muhimu sana. Kisha au zinye zitachukua muda mrefu, halafu zile zenye ni rahisi zitachukua muda mfupi naziweka [unclear] ya mwisho. Kisha ninatia kwenye zana ya Google Calendar, ili iweze kuniwekea sana nisije nikasahau, yaani inikumbushe, ninafaa nifanye kitu flani saa flani, kama ni ku kuwa na mikutano, kama ni nafaa nimpigie mtu flani, yaani napenda kuwa mpangilio huo Kisha nasafisha kazi yangu halafu na najipanga ni nini ninafaa nianze nayo and then nini kinachofaa kufuata.

Naweza sema kwamba mimi nawezapenda kushugulika katika msimu wa masika. Msimu wa masika ni mzuri kwa sababu unaweza kufanya vitu vingi, uneza kupanda, uneweza kupalilia shamba, unaweza kufanya vitu vingi, kunyunyizia maji mimea. Na niliweza kupenda majira haya kwa sababu mwaka wa kitambo sana kulikuwa na mvua kubwa sana ilionyesha hapa Kenya. Na kulikuwa na mvua mingi sana sikuwahi shuhudia mvua kama hiyo na wakati huo nilifurahi sana sabubu wazazi wangu walinipa fursa ya kucheza kwenye mvua na kwenye matope na hadi wa leo bado niko na hiyo kumbu kumbu nakumbuka nikicheza kwenye matope na ndugu zangu na wenzangu na huo ninafurai vizuri sana kukinyeshe kwa sababu ninajua wanyama wanafurahi tunapata afueni ya maji, mimea inamea Chakula inakuzwa na ndio maana napenda msimu huu sana.

Chakula cha jadi ambacho mimi naeza sema nakipenda ni mboga ya kienyeji, mboga ya kienyeji kama saga, kama sucha na terere napenda mboga haya kwa sababu ni mboga ya kitambo sana. Na mimi kwa kwa kusema kweli na penda hasa ikiwa imechemshua ikapikwa vizuri na kwenye mafuta alafu badae ukatia krimia maziwa Yani ladha yake ni isio katika hii dunia Yaani ni kupendeza sana kisha Unaiweza kuiila na sima ama unaeza kula na chochote tu kile na kipenda sana.

Kwa kawaida, mimi ni mtu ambaye napenda kuongea sana. Sasa kufanya urafiki na watu wapya ni rahisi sana kwangu. Sababu naeza kuwa nimeketi tu mahali popote na nikamsalimia mtu, nikataka kujua anatoka wapi, ama anafanya nini, ama naeza nikampa, maybe nilikuwa ninakula biskuti, naeza jaribu kumwambia aonje. Yaani naeza sema ni rahisi kwangu kufanya urafiki kwa sababu ya namna nilivyoumbwa mimi ni mtu ambaye nina furaha kila wakati na naona kwamba ni rahisi sana kwangu kufanya urafiki. Kini tajiri haijalishi na mara nyingi huwa nyuso yangu ikona tabasamu yaani ni rahisi s mtu kuwa rafiki yako kwa sababu anaona hauna ubaya na kuna ufuraa kwenye uswa yako. So inakua raisi sana kwa yeye kufungua roho yake na nyinyi kujuana nakisha huenda mkakua marafiki.

Ndio mimi ninapenda sana somo la hesabu kwa sababu nadhani kila kitu yani hata sokoni, hata nyumbani ni lazima utafanya hesabu na niliweza kupenda hesabu nikiwa pale chuoni mwalimu wangu wa hesabu alifanya sana nikapenda hesabu jinsi alivyokuwa anaeleza hadi naweza kupata kukielewa vizuri na tangu wakati huo nimependa hesabu hadi waleo.

Naeza sema kwa sababu ya hali ya ilivyo siku hizi napenda kusoma habari mitandaoni kwa sababu imefupishwa na mambo yamebadilika kila kitu imeenda kidijitali. Sio kama kitambo watu walikuwa wanapewa nakala za gazeti wasome, mambo yamebadilika na kupata fursa ya kusoma gazeti ni nadra sana. Lakini kwenye mtandao ni rahisi sana, unafungua tu simu yako, ukitaka kusoma habari ni rahisi sana. Yaani na haichukui mda mrefu haihitaji mambo mingi ni bei rahisi kushinda kununua gazeti kamili.

Mwanzo kabisa nikifika pale nyumbani, mimi napenda kuwasalimia watu, kisha naingia kwenye chumba changu cha kulala, nabadilisha manguo, naingia bafuni, nikishaingia kwenye bafu naweza kujinadhifisha alafu baada ya hayo, nakuja nakunywa chai, ama nasaidia nyumbani kwa kupika chakula cha jioni. Alafu nikisha kula na familia tunapiga gumzo kisha tukishamaliza kupigia gumzo naingia kwenye chumba changu cha kulala najitayarisha kwa wakati wa kulala nafurahi sana kwa sababu hii ni wakati ambayo nimefanya kazi zangu mchana mzima na baadaye nakuja kupata kujumuika na familia yangu na huwa inanifurahisha sana kila mtu anasema namna siku yake ilikua na tunaweza kushauriana zaidi kama familia.

Mwanzo kabisa naweza sema mimi huwa makini sana kwa lolote lile ambalo mimi ninakula. Sili vitu ovyo ovyo, sili takataka, sili yani niko makini sana na kile ambacho kinaingia kwenye mwili yangu. Ni pamoja na maji ambayo ninakunywa nahakikisha kwamba ni maji safi, yenye haina uchafu wowote. Pili chakula huwa ninapenda kukula mboga sana na sipendi chakula ambacho kiko na mafuta mingi na mbali na hayo mimi huwa ninapenda kufanya zoezi mara kama nne kwa wiki, kama ni kukimbia, kama ni miradi ni nasue misuli yangu. Kwa minajili mimi ninapenda ku kuhisi niko na afya. Tatu sipeni kukunywa sukari kwa sababu ninajua yaani ikona madhara pale mwilini naafadhalisha nisikunywe sukari naafadhalisha nitumie mfano kama asali na vitu vingine ambavyo ni afadhali kwenye mwili wangu.

Naeza sema kwamba mimi nilipenda sana kusikia redio wakati nilikuwa namsikia mama yangu sana akisikia baadhi ya station izi za lugha ya mama. Na naeza sema nilipenda sana kusikiza kwa sababu niliweza kujifunza lugha ya mama, sikuwa na kijua lugha ya mama kabisa. Lakini baada ya kuisikiza radio kwa muda mrefu iliweza kupata maneno moja moja baada ya nyingine na nikashikanisha sentensi na sahi ninaeza sema imeni ikona umuhimu kwangu sababu niliiweza kujifunza lugha ya mama kupitia kwenye radio.

Inategemea, lakini sana sana ninapenda kufanya mazoezi asubuhi kabla ya mimi kuingia kwenye kazini, yaani ili nichangamishe mwili yangu. Sababu jioni mara mingi huwa nimechoka, sababu shughuli ni mingi mchana, yaani shughuli za kazi zi enye haziishi na nikija nyumbani jioni naafadhalisha tu nioge na niingie kwenye kitanda. Lakini asubuhi ni vizuri kwa sababu kuna baridi nikikimbia mwili yangu inahisi joto na inachangamka haraka sana.

Ilinishirikiane na timu mimi huwa mwazo na tuwa mawaidha yangu naweleza namna mimi na hisi na tunapa kipaumbele ni nini malengo gani sisi kama timu tunataka kufanikisha ili timu yetu iwe bora. Pili tunaorodhesha ni nini inafa ipewe kipao mbele au nini inafa ingoje kwanza alafu mara kwa mara tunafanya mkutano kwa ajili ya kuleta timu pamoja na kufanya kazi ya kila mtu iwe rahisi. Na nana ni rahisi sana kila mtu wakijua nafasi yake kwenye timu ni gani hili kusikue na mzozano au mgogoro wa aina yoyote.

Ndoto yangu kubwa maishani niweze kupata fursa ya kufungua shule ya wasichana. Humo Narok, sehemu naishi sahizi, wasichana ambao hawajiwezi shule ya kiteknolojia kwa sababu naona ni kama wanawake wako nyuma sana kiteknolojia kwenye bara la Afrika na ningependa sana tuwe mstari wa mbele kama wenzetu wanaume ili kuhamasisha jamii Nathani mwanamke akiwajibika jamii nzima yote inawajibika Ndiyo maana hii ni ndoto yangu kubwa sana na nanuiya siku moja nitaweza kuifanikisha ndoto yangu.

Naeza sema kwamba mimi huwa ninalinda faragha yangu mitandaoni kwa kutoweka mambo ya familia kwenye mitandao, mambo ambayo ni ya siri naepuka sana. Siwezi nikaweka mambo kama haya kwenye mitandaoni kwa sababu huwa hujui ni nani anaangalia na mtu anaeza tumia kile ambacho umeweka kwenye mtandao namna gani. So ndio maana mimi ni tangu mwaka wa elfu. Mbili na ishirini sijaweza kuweka chochote kwenye mtandao na yale yote nilikuwa nimeka hapo awali niliyafuta yote na ikawa kibure.

Ndiyo, napenda sana kukunywa maziwa. Hasa maziwa ya ngombe naipenda sana sana sana. Hiki nathani ni kinywaji ambacho mimi nakipenda kushinda kinywaji chochote pale duniani. Eni napenda kukunywa maziwa sana. Pamoja na ile cream yake, naeza kunywa maziwa wakati wowote, yaani wakati wa jua, usiku, mchana haijalishi, nakunywa maziwa na chakula chochote, wali, chapati, ugali, haijalishi. Mimi ninakithamini sana maziwa. Sijawahi ni kwa nini, lakini tangu utotoni nimependa sana maziwa. Hasa ile maziwa ya kutoka kwa ngombe, siyo ile nye imepitia kwenye factory hapana. Mimi napenda ile nye imetoka kwa maziwa, kisha ikachemshwa, ukasubiri, ikapoa, alafu. Yaani ina ladha nzuri sana, hata siwezi nikajieleza vizuri.

Naeza sema mimi ninapenda kuchora au kuchorwa sana sana napenda kuchorwa hina kwa sababu ju ya mapambo yake na yaani huwa yanavutia sana hasa wakati wa sherehe zaidi au harusi au sherehe zile zozote yaani huwa najipata kwamba ninapenda sana kupakwa hina au rangi. Haijalishi Yaani inavutia sana.

Mwanzo kabisa ningependa katika jamii yangu watoto waweze kuenda shule nimeona watoto wengi sana wanachunga ngombe, wamekua wachungaji, wazazi wanawatoa shuleni, wanapea kazi za kuwachunga mifugo na nadhani hiyo ni makosa sana kwa sababu nadhani kila mtoto wana haki ya kuenda shule na kusoma na ina muhimu sana kwa sababu yaani mtu akisoma haimsaidi yee pekee yake inasaidia pamoja na jamii nzima hii huwa inaniudhi sana kwenye roho yangu na ndio maana naona ni maendeleo ambayo wazazi wanafaa wazingatie na jamii pia inafaa izingatie kwa jumla.

La, siishi mahali ambapo nilizaliwa. Kwa sasa ninaishi county tafauti ambayo inaitwa Narok, nilizaliwa sehemu inaitwa Molo, na siishi ambapo nilipozaliwa. Naeza sema hivyo. Ni kwa kuto ni kwa kuchagua nilizaliwa tu kule lakini wazazi wangu walihama kule tukaenda sehemu nyingine sasa badaye mimi nikakua na uhuru wa kutafuta mahali popote penye nataka kuishi na nikachagua kuishi huku Narok mi mwenyewe.

Naeza sema kwamba napenda somo la sayansi la biology kwa sababu huwa najaribu kuelewa yani namna vitu vilivyoumbwa yani kama mwili ya binadamu yani namna kila kiungo vile kina vyofanya na kila kitu kina kazi yake yani ni mambo ya kustaajabisha sana namna mwenyezi Mungu akona hekma sana na ndio mana mimi ni somo ambalo nilipenda. Sabu ilifanya nikaelewa namna jinsi ya binadamu mwili yake iko, namna mtu anapumua, namna mtu anavyotafuna chakula. Yani si haya peke yake pia pamoja na mimea kama matawi, kama vile mti tofauti tofauti kwanini iko namna vile iko. Naona ni jambo la kustaajabisha sana. Ndomana ni penda somo hili.

Naeza sema kwamba huwa si sherekehi sana lakini nikipata fursa ya kusherekea mimi huwa nakaa na familia au naenda sehemu fulani kukula na marafiki zangu au na familia yani kusherekea tu kidogo si sana mimi si mtu wa kupenda kusherekea sana siku ya kuzaliwa lakini nikipata fursa siwezi kataa.

Napenda kusafiri na GPS kwa sababu imerahisisha kila kitu siku hizi. Yaani inakuambia enda hivi, hivi, enda hivi, enda hivi na tena ni rahisi sana inakuonyesha barabara. Ramani ni ngumu kidogo kuisoma lakini inahitaji utaaluma au ustadi ili uweze kusafiri na ramani. Lakini zote ni nzuri, siezi sema kuna yenye ni mbaya Iwapo moja inahitaji ue na makini sana.

Hapo awali nilikuwa ninasoma sana gazeti lakini siku hizi sipati fursa kwa sababu mwanzo kabisa hizo gazeti hazipatikani kwa urahisi. Sio kama kitambo nakumbuka baba yangu alikuwa ananunua gazeti mbili au hata tatu gazeti la standard na gazeti la nation. Na nilikuwa ninapata fursa ya kuvisoma lakini siku hizi vitu vimeenda kidigitali na mara mingi huwa tunapata fursa ya kuona hizi gazeti au habari fupi fupi kwenye mitandao lakini si gazeti kamili. Sio mambo yamebadilika sio kama pale kitambo.

Ndiyo mimi ninapenda sana kufuatia matukio ya kimataifa haswa kwenye steshoni ya habari ambayo inaitwa Al Jazeera. Na kwa sasa matukio ambayo yamepata kushtua dunia ni kwamba nchi ya Amerika kupitia kwa raisi wao Bwana Donald Trump. Ameweza kumteka nyara rais wa nchi ya Venezuela, anaitwa Maduro. Na yaani imepiga katika vyombo vya habari siku uchache iliyopita yaani na imeshangaza sana dunia. Na huwa ninapenda kuwafuatilia kwa sababu ni vizuri kujua nini inaendelea kwenye dunia nzima. Mbali na kwenye nchi yako.

Ndiyo mimi huwa nanua vitu kwa kutumia simu au sana sana kutumia kwenye google au saa zingine nalipa kutumia simu yangu au kuna zile applications za ki teknolojia ambazo ziko na maduka bayo ya nauza bidhaa kwa mtandao na mimi huwa natumia simu yangu kunua vitu kadaa wa kadha kwenye mtandao.

Nashughulikia muda wa mwisho kwa makini sana kwa sababu iwapo ni mda wa mwisho lakini natilia maanani kwa sababu staki kazi yangu iharibike ama chochote kile ambacho mimi nachokifanya kiwe nimefanya na haraka au kama na madhara au au ni kama sijihisi. Mimi huwa na najishughulikia mda mwisho vizuri sana yaani na kama kawaida.

Napendelea viatu ambavyo vina pendeza sana. Yani ambavyo viko ju kidogo, yani zile viatu za wasichana hao warembo, zinaitwa stileto. Mimi napendelea viatu hizo, yaani ziko hazina raha kabisa. Siezi nika kudanganya, hazina starehe, lakini nikivivaa. Nimezivaa yaani kwa mda mrefu hadi nimeisha izoe yaani mihuwa na hisi naka vizuri sana. Ndio maana mimi na vipenda sana.

Nashugulikia muda kazini kwa makini kwa sababu kila wakati ni sipendi kuupoteza kwa sababu ni vizuri ninalipwa kuwa pale kazini na mimi huwa napenda kuchukulia kazi yangu kwa hekima na kutia bidii pale nikiwa kazini. Yani nikipewa kazi na wataka ni malize kwa wakati sawia, nisichelewe na nifanye kazi safi ili wakubwa wangu waridhike na kazi isonge mbele na kampuni iweze pia kusonga mbele.

Naeza sema kwanza ni vyema kabisa kutambua tatizo ni ipi kabla ya kufikiria namna ya kutafuta suluhisho. Kisha ni vizuri sana kutumia teknolojia kupata suluhisho, yaani au kurahisisha kazi yako pale kazini. Kisha kuweka malengo yako wazi ili kila mtu pale kazini ajue. Ni nini haswa ni sera zako au malengo yako ni yapi na naona hivi ni rahisi sana, inaeza kuboresha kazi kwa urahisi.

Mimi napenda sana maua, yaani waridi napenda maua sana, sana, sana, sana. Tangu nikue mtoto, yaani kwa nyumba yangu haiwezi kusa maua, yaani kila wiki lazima ninunue maua, yaani aina tofauti tofauti, kila wiki nanunua aina tofauti tofauti. Napenda namna inavyo kaa, yaani naona huwa inavutia sana, nikienda kuona rafiki yangu lazima nimnunulie maua, yaani naona kama ni nzuri sana. Na nimekipenda tangu nikue miaka saba, nilikuwa na jirani yangu ambaye alikuwa meneja katika sehemu walikuwa napanda maua kwa wingi, ambayo walikuwa na wapeleka nchi za ngambo, na mtoto wake alikuwa kaa kwetu kwa sababu hakuna mtu alikuwa anamchunga Sasa nilipata fursa mimi na ndugu yangu mdogo Wakati wa wikendi tulikue tunaenda kuona maua katika sehemu alikuwa anafanya kazi na tangu wakati huo mimi huwa ninapenda maua sana.

Ningependa sana kujua ujuzi wa kushona nguo, yaani mimi huwa ninavutiwa sana na mavazi ya wanawake na huwa ninataka sana kujua kushona nguo. Nimewahi kujaribu lakini sikutilia maanani sana na nikaweza kuwacha. Ningependa kuwa na mwalimu au kuna rafiki yangu moja na penda kushona ningependa kupata fursa hiyo kuenda kukaa chini na ye na kujifunza na naona ni wakati mzuri wa kufanya hii kazi ni wakati wa weekendi Tuseme kama jumamosi au jumapili au wakati wa likizo wakati nikona wakati ziada.

Napenda sana mtaangu kwa sababu ni mtaambayo umetulia, hauna mambo mingi, yani watu ni watu wenye nidhamu ya hali ya juu, wanaheshimu mali ya watu. Huezipata, hakuna wezi, hakuna kelele ovyo ovyo, jamii aaa inakaa kwa amani, jamii nitofauti kuna wakisii, kuna wamasai, kuna wakalinjin, kuna wakikuyu, kuna waluya. Yeni watu wanakana amani na bilatashwishi yoyote. Ndiyo maana mimi sana ninapenda mtaa wangu. Aaa Yeni ni nakifurahia sana alafu si kubwa yeni ikotu sawa.

Huwa mimi naweka malengo ya kila mwezi kazini kwenye ubao kuna ubao huwa nimeandika malengo yangu nini nataka ni hitimu na namna navyotaka kuhitimu na nini nafaa nikipe kipaumbele pia pale kwenye kompyuta yangu kuna sehemu ambazo nimetia au kuna zana ambazo nimezitumia kama kwenye kalenda au kwenye to-do list yangu ninaorodhesha kila kitu ambacho ningependa kuhitimu au na ningependa kufanya au malengo yangu alafu nikiweza kufaulu na kitia sahihi nisipo kufaulu na weka alama la na baadaye nakuja napitia kazi yangu na najiuliza nini nilifanya makosa wapi na wapi nafaa nirekebishi.

Mimi nilikuwa nimeweka nywele yangu kwa miaka mingi sana lakini mwaka wa 2024 nilinyoa kabisa nikaanza upya na saa hizi nimeanza kuilea nywele yangu. Naeza sema kwamba kila mwezi ama baada ya wiki mbili huwa ninaenda kusongwa nywele zangu ili ziwe nadhifu na nikae kama mtu ako sambamba.

Mimi si mtu wa kuchelewa, yani nachukia kuchelewa sehemu yoyote. Na huwa naona ni utovu wa nidhamu, na mimi huwa nafadhalisha niwe mahali mapema kuliko nichelewe. Yani naona si vyema, naona ni kama kumkosea mtu heshima, au kumdharau, au kumdhalilisha mtu. Huwa nina afadhalisha niwe mahali mapema heri mtu anipate sehemu fulani yani haijalishi kama kuenda shule mapema kama kuenda kazini mapema kitu chochote huwa na afadhalisha saka kuwahi.

Naeza sema kwamba mimi nafadhalisha kulala mapema sipendi kuka zaidi ya baada ya saa nne usiku. Lakini kwa kusema ukweli tangu ni pate mtoto angu miezi saba iliopita. Sina mpangilio wa kulala yani maisha yangu yote inategemea namna ya yeye akilala ndio mimi na lala. Kipumzika, ndo mimi napumzika ni ngumu sana kupanga mtoto.Yani ni hadi ye afike umri flani aweze kulala kama watu kawaida Lakini kwa sasa niko na changamoto Lakini na nuia kwamba changamoto ni ya mdaa pekee yake.

Nathani kwamba ujuzi ambao nataka kujiimarisha kisambamba hasa mwaka huu ni ujuzi wa kutumia programu tafauti za kiteknolojia kama machine learning, kwa kumake, kwa kufanya maamuzi pale kazini. Yaani nataka sana nitie mkazo niweze kujua vizuri namna ya kutumia hii ujuzi ndio moja sera zangu za hii mwaka.

Mwanzo kabisa mimi huwa naangalia ni kazi gani, iko na umuhimu zaidi na kazi ambayo haina umuhimu zaidi. Kisha nakipa kipaumbele, ile yenye ni dharura zaidi, naanza na hiyo au naanza na ile yenye ni ngumu zaidi. Kisha navigawanya iwe viwe vidogo vidogo ili iwe rahisi kukitatua au kufanya kazi ile. Kisha ninatafta usaidizi kutoka kwa wenzangu kwa sababu si vizuri sana sana kufanya kazi peke yako. Alafu na naona ni mbinu gani nitatumia kutatua kazi hizi ama kazi ya dharura. Kisha na vifanya nasahihisha kazi yangu namwita mwenzangu aangalie alafu najua kazi iko sawa.

La, mimi nakipendelea kitanda kizuri, yaani kitanda ambacho kinavutia ukiweza kukilalia, unahisi uko sawa lama, ni kama yaani uko mbinguni. Kitanda kigumu, kinaniumiza mgongo na nakumbuka mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili niliwacha kukilalia kitanda changu, sababu kilikuwa kigumu sana na kila wakati nikilala mgongo ulikuwa uniuma sana. Hadi nika kuhepa kulala kule kitandani nikakuja nikalala kwenye sakafu hadi nikahisi afueni halafu badae nikabadilisha malazi yale na nikanunua matress nzuri ya au godoro ya spring na sahii niko sawa so siku zote mimi, nafadhalisha kitanda kizuri yani ambacho kinaniridhisha.